Napenda sana kutumia au kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inanisaidia katika kujua vitu vipya lakini pia kupata taarifa na kupata uzoefu zaidi wa kisasa ambao unahitajika. Kwa mfano, napenda sana kutumia teknolojia mpya sasa kwenye akili mnemba ambazo zinaitwa AI au Artificial Intelligence. Napenda sana kuzitumia kwa sababu zinasaidia kunipa njia rahisi ya kuweza kupata vitu ambavo navihitaji. Kwa mfano kama nafanya tafiti, kwa mfano kama nafanya issues za mambo ya ubora. Kama nafanya vitu ambao vinahitaji kufuatilia sana kwa ajili ya kuvipata. Kwa hiyo hizi teknolojia mpya hasa hasa akili mnemba inasaidia sana kuhakikisha hizo taarifa nazipata. Kwa mfano mimi napenda sana kutumia akili mnemba mbalimbali. Kwa mfano napenda kutumia chat GPT ambayo ni akili mnemba ambayo ni ya bure. Inanisaidia sana kuhakisha kwamba kazi zangu zinakuwa rahisi hasa hasa kazi zangu za uandishi wa mambo ya ubora. Lakini kutengeneza miongozo mbalimbali ambayo inasaidia katika sekta ya afya, sekta ya viwanda. Inanisaidia sana kupata pia taarifa mbalimbali kiurahisi na kwa muda mfupi sana. Hii yote ime chachizwa na mimi kuwa tayari kujairibu teknolojia ambazo ni mpya na sasa ndo teknolojia mpya kabisa. Lakini pia napenda kutumia co-pilot ambayo hii ni nzuri sana na imetengenezwa na Microsoft. Hii inasaidia sana katika swala lazima la kupata taarifa wa kuongea. Yaani co-pilot unaweza ukaongea, ukajadili naye kama rafiki yako, unaeza kujadiliana naye kama mwalimu wako. Wewe unavyotaka akupe taarifa. Kwa hiyo anasaidia kwa mtu ambaye hawezi kuandika, au hapendi kuandika, au hapendi kusoma. Hii teknolojia inamsaidia kuongea na kujibiwa kwa urahisi na kupata taarifa zote. Kwa hiyo hata kama mtu ni amechoka. Kwa mfano kama mi nikiwa nimechoka mda mwingine nataka maelezo zaidi. Badala ya kusoma kwenye mtandao na enda kwenye co-pilot ambayo na enyewe ni akili mnemba napata taarifa zote. Nakaa naongea naye kama rafiki naongea naye kama mwalimu wangu. Na ananipa taarifa zote ambazo nazihitaji mwisho wa siku, napata uwelewa kwa mda mfupi lakini pia nafanikisha malengo yangu. Lakini pia kwenye vitu vingine napenda sana kutumia AI nyingine ambazo zinasaidia katika uchoraji. Mi napenda sana kwenye mambo ya kutengeneza vitu, picha kutengeneza picha za watu, kutengeneza picha za herufi kwa AI teknolojia mpya zinanisaidia sasa akili mnemba. Inanisaidia kutengeneza hizo picha kiwepesi na naweza kazipata, nikaiambia inifanyie inavyotaka, ikanitengenezea kitu ambacho nakihitaji na kikaleta matokeo mazuri kwangu lakini pia kwa wa lengo ambao wanahitajika. Na mimi napenda sana kujaribu teknolojia hizi mpya kwa sababu pia zinaongeza uelewa katika utendaji wa kazi na ufanisi pia kwa mfano kwenye watu ambao hawajui kuandika vizuri, mimi ni moja wapo sipendi kuandika kwaivo kama siwezi kuandika vizuri. Naiambia teknolojia kama AI inanipa taarifa inaniandikia taarifa zote. Kama ni kingereza inaniandikia kingereza ambacho ni fasaha. Kama ni kiswaili inaniandikia kiswahili fasa ambacho naweza nikabadilisha kidogo. Kwa iyo itaniwia rahisi mimi kuenda kutoa taarifa nzuri. Kwa mfano kuandaa taarifa za vikao, kuandaa agenda za vikao. Hizi teknolojia mpya zinatusaidia sana kuhakikisha hivo vitu vinafanyika vizuri. Kwa sababu vipindi cha nyuma nilikuwa nateseka sana kuhakikisha kwamba izo taarifa nazipata vizuri na mwisho wa siku inakuja kuwa inakuwa changamoto sana. Kwa hiyo kwa sasa ni teknolojia napenda kujaribu sana nasubiria zaidi teknolojia ambao zinakuja zaidi na zaidi na sasa ivi teknolojia ambayo nailenga ambao imekuja mpya ni kuhusiana na tesla nasubiria sana izo simu ambazo ziko ndani na akili mnemba zinaweza kufanya vitu vingi. Nazisubiria sana na mimi nataka niipata hili niweze kuijaribu pia. Kwa hiyo, kwenye kujaribu teknolojia mpya napenda, lakini pia kujaribu teknolojia mpya zinatusaidia katika kurahisisha kazi zetu, kuongeza ufanisi wa kazi, kupunguza mda wa kazi, lakini pia na kufanya vitu vingi. Kama ni utafiti, unafanya utafiti nyingi, kama ni uzalishaji unazalisha vitu vingi, kama ni muda, unaokoa mda mwingi na unaweza ukafanya vitu vingi kwa wakati mmoja na kwa ufanisi zaidi kuliko kuwa na watu wengi. Kwaivo mi inanisaidia sana kwenye hizo kazi zote. Na nashukuru sana wanaozalisha hizo wanaoanzisha hizi teknolojia mpya. Waendelee kuzalisha hizi teknolojia mpya kwa sababu zinatusaidia kadri ya uwezo yetu na katika sekta zote ziwe za afya, ziwe za uzalishaji na ziwe za utafiti. Zinasaidia sana.

Je, unapiga kula. Mimi napiga kula. Na nini maana ya kula kwanza. Kula ni kitendo cha kufanya, kumchagua mtu flani ili aweze kuwaongoza kwenye tasisi au kwenye nchi kiujumla. Kula zipo zaa ina nyingi. Kuna kula ambazo zinapigwa ya baada ya miaka mitano, lakini ambazo zinapigwa baada ya miaka minne. Kwa mfano kama nchi ya marekani, wenyewe wanachagua raisi kwa kupiga kura baada miaka minne. Lakini ukiangalia kwenye nchi nyingi za afika mashariki, kwa mfano Tanzania, Kenya, Uganda. Zinafanya upigaji kura wa kumchagua raisi baada ya miaka mitano. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kinawashirikisha, wanajumuia, yani nikiwa namaanisha Watanzania au tuseme watu wa taifa flani kuhakikisha kwamba wanachagua viongozi ambao wanawapenda. Viongozi ambao wanaona ni sahii na wanaweza kuongoza nchi na kufikisha katika malengo ambayo ni mazuri zaidi. Lakini pia kwenye tasisi kuna upigaji wa kura mbalimbali katika kuwachagua viongozi wa idara au wakua viongozi wa tasisi fulani. Kwa hiyo pia na penyewe inatumika katika kuhakikisha kwamba inachagua hao viongozi na kuhakikisha kwamba wanapata viongozi ambao wanawahitaji wao. Na kura imelenga sana katika kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na uhuru wa mtu kujichagulia kiongozi au mtu anaemuona sahii katika kuongoza au kumuongoza au kuifikisha tasisi au nchi sehemu nzuri au sehemu fulani. Kwa hiyo kila mmoja inaonyesha kwamba hiyo ni demokrasia ya mtu kujichagulia. Kwa fano mimi nimeshiriki kupiga kura mwaka elfu mbili ishirini na tano katika kuchagua raisi wanchi yetu mbao ni Tanzania. Nimeshiriki katika kumchagua raisi na ambaye nimechagua nimeenda kwenye kituo cha kupiga kura nimepewa utaratibu mzima nimeonyesha kitambulisho changu cha kupiga kura na nikapewa fursa ya kuweza kupiga kura vizuri kwa hiyo upigaji kura ni kitu kizuri sana, kinaonyesha demokrasia na uhuru wa mtu kujichagulia kiongozi ambae anaweza kumtaka. Japo katika upigaji kura, huwa kuna changamoto mbalimbali, kuna kutokea, wanaweza kapewa rushwa, ili umchagwe mtu fulani, na hiyo inaharibu taswira nzima ya upig ji kura. Lakini wengine wanaweza kukulazimisha na kukupa hongo mbalimbali, ili uweze kuwachagua, ili uweze kuwapigia kura. Kwa hiyo, hivyo vitu vikiingia, demokrasia inaharibika na upigaji kura unakuwa hauna maana tena katika tasisi au nchi husika. Lakini kitu kingine kwenye upigaji kura ambacho nimekiona, ni kwamba kuna ufuchaji au kutoa matokeo batiri, ukilinganisha na kura zilizopigwa au wapiga kula walioenda. Kwa mfano unakuta watu wapiga kura wameenda kupiga kura watu kumi au watu mia tano au watu milioni moja. Lakini kura zikienda kuhesabiwa na matokea yakija kutoka unakuta kwamba waliopiga kura ni wengi zaidi ya walienda kwenye vituo vya kupiga kura. Kwa mfano unakuta watu wameenda laki moja ila matokea ya natoka yanaonyesha kwamba waliopiga kura ni watu laki mbili au laki tatu. Kwa hii yote inakuja kuharibu taswira nzima ya kupiga kura na kuwachagua viongozi ambao wanahitajika hAsa hasa upigaji kura na ufuchaji wapiga kura. Unatokea sana katika mataifa haya ambayo yanaendelea kwa mfano kama mataifa baadhi ambayo yameshudiwa katika hivo. Na kura zikienda vibaya mara nyingi unakuta inakuja kuleta changamoto. Ya watu kuandamana, watu kutoridhika na tume za uchaza kusimamia na upigaji kura. Mwisho wa siku inaleta migogoro mbalimbali kwa wapinzani, kwa mtu aliotangazwa. Na inakuja kuleta madhara mpaka wengine wanaenda mbali wanaenda hadi kuandamana swala la upigaji kura ni swala nzuri ni swal nyeti na ni swala ambalo linaonyesha demokrasia na kila mwananchi au kila mwanajumuia ana haki ya kuweza kupiga hiyo kura na pia vigezo vipo mbalimbali vya kupiga kura kwa mfano baadhi ya nchi. Lazima umefikisha miaka kumi na nane na pia kigezo kingine uwe unajua kusoma na kuandika au uweze kuona na kuelewa kitu gani kitu gani au kitu gani unakichagua kwa hivyo kupiga kura ni mzuri mi nishai kushiriki kupiga kura na nina vitambulisho vya kupiga kura na nimekidhi vigezo vya kupiga kura na nahimiza sana kwa watu wanaosimamia hizo vitengo. Au hizo tasisi, au tume za kupiga kura ziendelee kutenda haki na kuhakikisha kwamba waliochagulio kwa kura za haki ndo waweze kuchagulio kuwa viongozi. Na nawahimiza sana waendelee kusimamia misimamo na haki kura ni kitu kizuri sana.

Kazi ambazo napenda kuzifanya nikiwa nyumbani, sasa kazi za ndani napenda kuzifanya baadhi, napenda kupika kuwa nahakikisha kwamba siku hiyo ambayo niko nyumbani, nipike chakula ambacho ni kitamu, ambacho hata familia ikila ijivunie kwamba mimi najua kupika vizuri. Lakini kitu kingine ambacho na kazi ambao napenda kuifanya nyumbani. Kufua na kuhakikisha kwamba usafi upo wa kutosha. Kwa hivyo nahakikisha kwamba nguo ambazo zipo na zifua vizuri. Nahakikisha nimezinyoosha, zikisha kauka. Nazipangilia vizuri kuhakikisha kwamba nyumba yote inakaa safi kabisa. Na kuhakikisha kwamba uchafu wa nguo au ndani ya nyumba. Lakini kitu kingine ambacho nakipenda napenda sana kudeki. Napenda nyumba yangu ikae safi. Kwa kazi ya kudeki naipenda sana nahakikisha kwamba nimedeki kwenye sakafu yote ya chumbani, ya sebuleni jikoni. Hii yote ni kuhakikisha kwamba hakuna wadudu au vijidudu vyovyote ambavyo vinakuja kuleta madhara kwa mtu. Kwa mfano kuna wadudu ambao wanaweza bila kufanya usafi wa ndani au kazi ya kudeki ndani unaweza kujikuta kwamba inakuwa ina sababisha vijududu mbali mbali ambavyo mwisho wa siku vinaweza kuleta madhara kwa afya kwa watu wanaokaa mle ndani lakini kazi nyingine ambayo napenda, napenda kuchota maji kiukweli napenda kuchota maji, nikiwa nyumbani kwa sababu inanikaribia inanikutanisha pia na majirani mbali mbali amabao tunaweza kupiga soga, pole pole, kuongea mambo tofauti tofauti na kuendeleza kuweka uhusiano na wakaribu na kuona kwamba tunajali na tunapendana pale majirani wote kwa hiyo wakati wa kwenda kuchota maji, pale kisimani. Sehemu husika napenda sana. Kwa sababu inanikutanisha na majirani. Kazi nyingine ambayo napenda kufanya nyumbani. Ni kujisomea. Nikisha maliza kwa mfano ni siku za likizo au siku za mapumziko huwa napenda sana kukaa na kusoma vitabu kusikiliza makala mbali mbali. Na pia kuwasaidia watoto wangu na mke wangu sehemu tofauti tofauti na kuwaelekeza. Kwa mfano kama watoto nawashika vitabu vyao. Nashika madaftari yao nawanaelekeza kwenye vitu vidogo vidogo ambavyo vinatakiwa vifanyiwe kazi huwa napenda sana hiyo kazi ya kuelewesha watotowangu ili wakikuwa na wenyewe waweze kuelewa kila kitu ambacho kinaendelea.

Ushauri ambao naweza kumpa mtu anayeanza kazi kwa mara yake ya kwanza. Kitu cha kwanza kabisa naweza kumuhimiza awe msikivu eneo la kazi. Kwa sababu unapo anza kazi, mazingira yanakuwa ni mageni, watu anakuwa ni wageni. Kila kitu ambacho kipo pale kinakua kigeni ukiachana na vieti vyako na namna gani umejifunza. Kwahiyo kwenye mazingira mapya namshauri sana mtu akifika mazingira yale. Awe mtulivu, awe msikivu, hakikishe kwamba anafuata maelekezo ya viongozi ambayo wanawapa. Kitu kingine ambacho namshauri, lazima awe mtu wakuomba msaada kwa watu kwa sababu eneo kama ni jipya, lazima mtu aanze kwa kusuasua kwahiyo lazima uombe msaada, kwa sababu eneo lile ni jipya huwezi kujua. Labda mazingira haya yakoje, hii sehemu iko wapi? Sehemu nyingine kwahiyo lazima uhakikishe unakuwa mtu ambaye unaweza ukauliza usiwe mwoga wa kuuliza, lazima uulize ili uelekezwe vitu gani hivi vinaenda namna gani kazi zinafanyika, maeneo gani hutakiwi kwenda, maeneo gani unatakiwa kwenda. Kama unakosa huduma fulani uulize kwamba huduma hii napatikana wapi, kama unahitaji kifaa fulani uelekezwe kwamba kifaa kiko sehemu gani chakufanya kazi kwa hiyo lazima uwe mtu wa kuuliza ili uweze kuelewa zaidi na zaidi. Na tukijia sasa kwenye upande wa kazi ambayo unaifanya yenyewe. Kuna wazoefu ambao unawakuta pale kwa hiyo lazima uulize, uhakikishe kwamba unaelekezwa ili mwisho wa siku uweze kuendana nao na uweze kuweka kazi zako ziweze kwenda vizuri sana kwa hiyo lazima uhakikishe unauliza. Kitu kingine usiwe mbishi na upende kurekebishwa kwa sababu kipindi unaanza lazima kuna makosa mbalimbali ambayo unaweza kuyafanya kwa hiyo kubali makosa, kubali kurekebishwa, kubali kwamba unajifunza kwa muda huu wa kwanza hakikisha kwamba haukasiriki unaporekebishwa. Labda unaporekebishwa uweze kukubali kurekebishika na uweze kufuata na kufanya marekebisho ambayo yanatakiwa. Watu wazoefu wanakwepo, watakubadilisha, watakumbia fanya hivi, fanya inavyotakiwa, hii haifanyiki kwa namna hii, inafanyika kwa namna hii. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unakuwa msikivu na unakubali kurekebishika kwa sababu usipo ukiwa kiburi au ukiwa hutaki kufanya inavyotakiwa na kuelekezwa, mwisho wa siku hutapendwa na wafanyakazi wenzako, hutapendwa na mwajiri wako, na mwisho wa siku utakuta unafukuzwa kazi hata kabla haujaingia kwenye mfumo na kupata hata faida ambazo unazozitaka. Lakini kitu kingine kwenye eneo jipya la kazi jitaidi sana usingie kwenye makundi. Kwa sababu kuna sehemu za kazi, kuna makundi mbalimbali. Kuna watu wanachukia watu wenzao kuna wafanyakazi hawampendi mfanyakazi fulani. Kuna mfanyakazi fulani, hapendani na mfanyakazi mwingine. Kwa hiyo, hakikisha kwamba wewe unakaa katikati, unakaa kawaida, usiwe na upande. Wewe, hakikisha unafuata misingi ya kazi, usipende kuwa mbea, usipende kabisa, kujiunga na kikundi ambacho kinakaa upande mmoja. We kaa katikati usijiunge na upande wowote huku ukiwa unaendelea kujifunza hili mwisho wa siku ukishaanza kuzoea mazingira ndiyo wewe sasa uchague uone wapi panastaili kuwa na wapi panastaili kutokuwa. Kitu kingine ambacho naweza kushauri mtu anayeanza asijitenge asipende kukaa peke yake asiwe mpweke, asijitenge na watu lazima ahakikisha kwamba anajichanganya na wafanyakazi wenzake ili awazoe, lazima ajitahidi kuongea, ajitahidi kutoa mada mbalimbali, kipindi wafanyakazi wamekaa. Hii yote itamjengea ile uaminifu itamjengea pia uelekezo mengi kutoka kwa wafanyakazi. Kwa hiyo kifupi ndiyo hivyo vitu ambavyo naweza kumwelekeza. Lakini kitu kingine cha mwisho ni kumwelekeza kwamba afanye kazi kwa bidii, kwa sababu siku za kwanza mwajiri anakuwa na kuangalia kwa hiyo hakikisha kuna utenga mwingi, unafanya kazi kwa bidii unaripoti, unatoa ripoti zinazotakiwa, unafanya kadiri inavyopaswa ili, uweze kuzoea kazi na kwa muda mfupi na uweze ku ingia kwenye mfumo ambao unahitajika kwenye eneo la kazi kwa sababu ukiwa mzembe tu, usipofanya kazi kwa bidii, mwajiri atakufuta kwa hiyo jitahidi sana, uweze kuwa bora zaidi kwa hivyo ndiyo vitu ambayo naweza kumishauri mtu anayeanza kazi. Asante.

Kwenye upande wa kazi ambao naipenda, napenda kazi ya kufanya pekeangu. Kwa sababu, nikiwa nafanya pekeangu, naweza nkatenga mda mzuri na nikaweza kufuatisha ratiba kama inavyo takiwa. Lakini kitu kingine ni kuamba, nikiwa nafanya kazi pekeangu, nakuwa najua nianzie wapi na nishie wapi na kwa muda gani. Naweza kufanya icho kitu. Lakini pia nikiwa nafanya kazi pekeangu inaeza ikawa chachu ya kuwakisha kwamba napanga mda na kimbizana kuwakisha kwamba nafanya kukamilisha hiyo kazi usika. Kwa mfano nikiwa nafanya labda tafiti ya kuusiana na ugonjwa flani. Iyo ni kaza ambao nakuwa pekeangu sawa. Kuwa naeza kupanga ratiba yangu vizuri nilini niandike ripoti nilini niende kufanya utafiti nilini niweze kukusanya taarifa. Ili niweze kukamilisha iyo tafiti. Lakini, kwenye upande ukiwa wanafanya kazi na wengine. Uwa kuna changamoto ya swala la muda. Kupanga ratiba ambao mnaeza mkakutana wote na mkakafanya iyo kazi. Kwa uwa inauleta changamoto sana. Unakuta mmoja, anapata dharura. Na ndie muandika ripoti, kazi zinasimama. Lakini ukiwa peke yako, unaeza ukapanga wewe mwenyewe na ukakamilisha izo kazi. Na kitu kingine ambacho sipendi kufanya kazi na wengine asa asa sana. Ni watu kutokuwa na maerewano mbali mbali baada ya kazi kufika kwenye atuwa fulani. Kwa mfano mmemaliza atuwa ya kwanza mwenda kwenye atuwa ya pili mtu anaanza kuleta vitu vingine vipya kabisa ambavyo vina vuruga izio kazi. Kwa hiyo napenda pia kufanya kazi pekeangu. Lakini kitu kingine ambacho nakipenda kufanya kazi na wafanya kazi na wenzangu ni kwenye.

Kitu ambacho kinanifanya, vitu njia nazozitumia kupumzika. Kwanza kitu ambacho kinanifanya niweze kupumzika au nitulie ni mziki. Nikiwa nasikiliza mziki, ni kitu kimoja wapo ambacho kinanisaidia niweze kutulia na kupumzika vizuri hasa nikiwa na msongo wa mawazo, nikiwa na vitu ambavyo hazijaenda sawa kwenye upande wangu huwa kinanisaidia sana katika kutulia lakini pia kitu ambacho kinanisaidia sana huwa nafanya tafakari ambayo kwa kingereza inaitwa meditation. Lakini hii hapa teknolojia nilijifunza kutoka hii njia nilijifunza kutoka kwa mtu fulani ambaye alikuwa rafiki yangu ambaye yeye kila akipata changamoto huwa anafanya meditation kila siku kuhakikisha kwamba akikaa anaweza kutafakali maisha yake anaweza kutafakali kila kitu ambacho kinaendelea maisha ni mwake na anakuja na majibu sahihi na kuhakikisha kwamba mwili wake na akili yake inatulia kabisa kabisa lakini pia kuna issue ya mazoezi napenda sana kwenda gym au kukimbia lakini kwenye upande wa yoga yoga sio sana natumia kidogo sana lakini kwenye mazoezi ya kukimbia pia nilishawishiwa na rafiki yangu mojawapo ambaye yeye alikuwa ameazisha sehemu yake ya mazoezi ambayo siku moja alinialika ili niende pale kujifunza chochote na mimi niweze kukuwa nafanya mazoezi ili afya yangu ikae vizuri. Kwa hiyo kupitia pale, nilichukua hiyo mafunzo na nikaendelea kuyatumia kadri ya ninavyoweza. Huwa nimejifunza sana kutokea kwa marafiki zangu. Lakini pia, kitu ambacho najivunia sana kwenye swala la kupumzika, huwa napenda sana kushiriki kwa muda mchache. Kwa sababu, ratiba yangu ni ngumu sana. Kwa najikuta kwa wiki nzima naweza nikapumzika angalau masaa matatu kila siku au kwenda adi manne. Kwa hivyo huwa anatumia masaa mawili matatu adi manne kuhakikisha kwamba nafanya Huo Kwa hivo ndio muda ambao nautumia sana kwenye kupumzika. Kufanya mazoezi, kufanya hizo yoga. Lakini pia kufanya tafakari ambazo zinaitwa meditation kwa muda wake. Lakini pia nikifanya mapumziko hayo huwa mwili wangu unapata nguvu upya unaonekana kama umezaliwa mpya. Akili yangu inakua imetulia kabisa yaani inaanza upya kabisa kwa hivyo kama malengo yanakuja vizuri napangilia kazi vizuri bila usumbufu wowote ule, napangilia kazi vizuri bila usubufu wowote ule a nahakikisha kila kitu kimeenda vizuri na psychology yangu inakuwa imetulia wala haina changamoto yoyote ile inakuwa imetulia nafikiria vizuri. Kama ni mawazo yanakuwa yameisha. Kwa hivo najisikia kama mtu mpya ambayele ana nguvu, anashauku ya kufanya mambo mengine, sasa pia nikishamaliza kupumzika, nikaoga, nikasali, nikamuomba mungu. Marannyingi huwa nakuwa na nguvu sana sana sana sana. Na hivi vitu vingine nimejifunza sana kupitia wachungaji. Nimejifunza sana kupitia mitandao kwa watu ambao wanatoa shauri namna gani ya kueza kujikinga na magonjwa ya afya akili. Kwa kupitia hivo, ndo nikajifunza namna ya kufanya mazoezi, ni kajifunza na mna ya kufanya tafakari, ambazo ndo zinaitwa meditation, ni kajifunza, njia tofauti tofauti za kuhakikisha kwamba naweza kutuliza akili yangu. Na hasa, hasa, nikiwa na msongo wa mawazo, ni njia zile ambazo unazitumia, nikachagua kwamba njia ya kujitafakari, njia ya yoga, njia ya mazoezi, ndo njia ambazo ni bora na zimeonyesha matokeo makubwa sana kwenye upande wangu. Kwa mfano kuna kipindi ambacho nilipitia nilikuwa nina msongo wa mawazo nilikutwa na hasara ya zaidi ya milioni kumi. Kwa hivyo kipindi hicho nilikuwa napitia wakati mgumu lakini nilivyokuwa nafanya mazoezi nilikuwa nafanya hizi meditation tafakari. Nivyokuwa nafanya kupumzika na kujitafakari nilijikuta akili yangu inaanza kurudi pole pole bila hata kumuudhi wala kumsumbua mtu mwingine na nilijikuta napata nguvu mpya napata kasi mpya napata hali mpya ya kufanya kazi na nikarudi kazini na nikaweza kufanya kazi vizuri na maendeleo yangu hadi sasa hivi yamerudi vizuri kupumzika ni kitu kizuri sana, kina faida sana kama mimi kimenifaidisha sana, kimeniepusha na hatari nyingi. Kimenifanya akili yangu itulie, nisiweze kujiuwa, wala kujidhuru kana namna yoyote, wala kumdhuru mtu mwingine. Na shauri sana kufanya mazoezi mbali mbali ya kupumzika na mazoezi ya kujitafakali. Kwa mfano njia za kupumzika, kufanya mazoezi ya kukimbia, kufanya meditation ambayo ni yoga. Lakini pia na kufanya yoga mbali mbali za mazoezi. Hivi vitu yote vina saidia sana.

Naenda mara ngapi mahali pa ibada, kwa wiki hua naenda zaidi ya mara tatu. Ambayo mara mbili ni jumapili. Na maramoja huwa naenda siku ya jumamosi. Na sehemu za ibada siyo tu kanisani hvo ndo sehemu za ibada ziko nyingi. Sehemu za ibada kuna kanisani. Kuna sehemu za makanisa yapo tofauti tofauti. Kuna Roman, Catholic, kuna Lutheran. Kuna KKT, kuna TAG na Assemblies of God. Hizi zote ni sehemu za ibada mbazo unawezakuenda. Lakini ipo sehemu za ibada nyingine ni msikiti, Kanisa. Kuna semu dhehebu za mabudha. Hizi sehemu zote ni sehemu za ibada. Lakini mimi kwa sababu mimi ni mkristu huwa napenda sana kuenda kwenye nyumba ya ibada ambayo ni kanisani. Lakini pia nakujumuika kwenye jumuiya za kanda. Lakini jumuiya za familia. Kwa wiki naenda mara tatu ambapo mara mbili ni jumapili na jumamosi ambayo ni mara moja. Huko napenda sana kuenda kule kwa sababu inanipa muda kutafakari uwepo wa mungu inaisaidia kutoa sadaka waweza kumshukuru mungu. Lakini pia inanisaidia kusikiliza maneno zaidi ya mungu ambayo yatanisaidia kunijenga, kunipa nguvu, kunipa morali mpya kufanya kazi, lakini pia ya kunisaidia kwamba ninayopitia yote ni madogo na naweza kuyafaulu kwa muda mungu anaoupanga yeye mwenyewe kwa hyo ibada ni kubwa, na naenda mara nyingi na kila ninaenda nahakikisha kwamba, nimeenda na familia yangu tunaenda kutafta yaan nikiwa namaanisha naenda na mke wangu kwa nyumba ya ibada naenda na watoto wangu, naenda na ndugu zangu ambao wote wanakuwepo, hua tunahakikisha tumeenda tumeenda kumshukuru mwenyezi mungu katika ibada hiyo husika na namshauri kila moja aweze kujitahidii kuenda mara kwa mara kwenye nyumba za ibada. Askize neno la mungu, limtie nguvu, aweze kufanya kazi zaidi. Maana nyumba za ibada zipo kwa ajili ya kutuongoza, zipo kwa ajili ya kutuekea. Mazingira mazuri ya kufanya kazi, mazingira mazuri ya kumjua mungu na kuhakisha kwamba tunaenda na salama na kazi zote za mungu. Bila kusahau inatusaidia kabisa kukumbuka amri za mungu, kukumbuka amri za kanisa, amri zote ambazo zinatakiwa. Na kuhakikisha kwamba tunasambaza upendo kwa kila mtu ambaye yuko ndani ya hizi nyumba za ibada. Sadaka ni kitu cha muhimu kwa nyumba za ibada kwa hiyo lazima uhakikishe umechukua fungu la kumi, au zaka au matoleo yote ambayo yanatakiwa. Kwa hiyo mimi huwa naenda mara hizo na kwa nini naenda ni kwa sababu hizo zote ambazo nimezitaja. Maana watu wengine huwa hawaendi kanisani mpaka wapate misiba wengine hawaendi nyumba za ibada mpaka wapate matatizo ndo siku ambayo wanaenda kwa nyumba za ibada. Kwa hiyo nawashaurri wachungaji na waungozaji wa hizi nyumba za ibada waweze kupitia waumini wao na kuwaimiza kwamba nyumba za ibada inastahili ziwe zinatembelewa angalau mara moja kwa mwezi angalau mara mbili kwa mwezi. Hata mara tatu kwa mwezi kama mtu hajapata muda kabisa. Kwa hyo nyumba ya ibada ni sehemu ya kutembelea sana na sio sehemu ya kupuuzwa. Lazima iwe vizuri kwa hiyo mimi nashauri watu waende nyumba za ibada na mimi huwa naenda mara moja, mara mbili au mara tatu kwa wiki.

Mambo mbayo huwa na yafanya ili kuwatia moyo wenzangu ni kama ifatavyo. Kitu cha kwanza huwa napenda sana kuwatoa kwenye mazingira mbayo yana wasabibishia labda msongo wa mawazo. Tunaenda tunakaa sehemu kwa mfano kama fukweni au sehemu ya ya chakula au sehemu ambayo ni tulivu kwenye bustani naongea nao na kisha na wasikiliza vizuri changamoto zao zote na pia na washauri namna ya kuweza kufuendelea na changamoto hiyo ambayo wanaipitia. Lakini pia kwa mfano kama maeneo ni ya kazini mtu hawezi amechoka labda kutokana na kazi kuwa nyingi. Au ana pitia changamoto moja au nyingine huwa nakana nao chini na waelekeza na wasaidia kwenye kazi. Kama kazi hiko ndani ya uwezo wangu na wasaidia pia kufanyia kuhakikisha kwamba wanaendelea kufaulu na kufanya kazi tu vizuri. Lakini pale moyo wao unapokua upondeka kwa namna moja au nyingine huwa na wasaidia kuwapa nyezo mbali mbali. Au njia mbali mbali mbali ambazo wanaweza kuzitumia huhakikisha kwamba na wenyewe wana jisikia vizuri. Njia tofauti tofauti ambazo huwa nawapa huwa nawapa ushauli wakumkumbuka mungu na kumlilia mungu. Lakini huwa nawapa ushauri wa kwamba kama inaweze kana kufanya kazi. Kufanya maamuzi ambayo ya naweza yanaweza yakasababisha wasiwe na changamoto au kukata tama waweze kufanya iyo hayo maamuzi na kuhakisha ya kwamba wanaka vizuri sana nani maeneo gani ninapenda sana kuwa shauri ni kiwepo huwe supendi kuwa shauri sana wakiwa kwenye eneo la la tukio au sehemu ambazo zinawafanya wenye wakate tama huwa napenda kuatia moyo nikiwa sehemu ambayo ni tulivu ambayo sehemu ni sikivu ambayo pia tunaeza kuongea kwa muda mrefu na wakaongea mambo mengi kutoka moyoni na kuweza kuwaelewa ni kitu gani naeza kuwasaidia. Kwa hiyo hizi ndo njia ambazo huwa nazitumia sana kuhakikisha ya kwamba wezangu pia nawatia moyo na kuhakikisha wanaendelea vizuri. Lakini kitu kingine hua napenda sana kuwatolea mifano ambayo iko hai kwa watu ambao walikuwa wamekata tama. Na nikawatia moyo na wakafanikiwa. Kwa mfano kuna rafiki yangu mmoja alikuwa amekata tamaa kabisa ya ndoa. Anataka kuwachana na familia yake. Kutokana na mwanaume kutomjali, kutokana na mwanaume kutoweza kumsikiliza ila nilijitahidi nilimpeleka beach ambayo ndo ufukweni, niliongea naye nika msikiliza nikampa ushauri mzuri akaweza kujirudi na sasa hivi anaendelea vizuri na familia yake na wanaupendo kweli na furaha mpaka sasa hivi yanaendelea kujivunia ushauri wangu na nika mwambia shida nini, haka tukajua kwamba shida ni swala biashara. Nika mshauri namna gani ya kufanya biashara namna gani ya kupata wateja namnagani ya kupata mtaji aka fatisha vile na sasa hivi ana familia yake wanaendelea vizuri wamepata biashara na sasa hivi wanaendelea na maisha yao mazuri. Lakini pia na rafiki yangu mwingine naye alikuwa ame ajiri wa sehemu aka kutana na muajiri ambaye ni mkali. Kwa siku ya kwanza alipofika tu kazini akawa mkali kwake. Kwa sababu ya huyu rafiki yangu pia alikuwa mwoga ikambidi kwamba aka anza kulia, aka anza kugopa, akataka kuwacha kazi ila nilivyopata bahati ya kuongea naye nilimpeleka sehemu tukakaa, akawa ananielezea, nikamsikiliza maumivu yake lakini kutokana na uzoefa ambao nilikuwa nao na huyo mwajiri wake nikuwa na mfahamu nika mpa njia mbadala ambazo anaweza aka zitumia ili bosi wake au huyo mwajiri wake aweze kumwelewa nikampa njia za kumsikiliza, njia za kufanya kazi kwa bidii ni kampa njia za kuhakikisha kwamba asinune pale anaporekebishwa akubali kurekebishika asijione yeye anajua kila kitu akirekebishwa asikilize lakini pia akifokewa asiwe na hasira sana aweze kuvumilia kwa sababu hizi ni kazi za watu kwa hiyo aliendela kufwatisha baada ya mwezi mwezi moja na nusu aliweza kuzoea mazingira na mwisho wa siku bosi au mwajiri wake alikuja kumpenda sana huyo mfanya kazi na hadi sasa wanafanya kazi pamoja. Kwa hiyo kutoka na huo ushuhuda nimeweza kuasaidia ndugu zangu au rafiki zangu au wenzangu wote kwa njia hizo. Kwa hiyo na shauru pia na wengine ambao wanaweza kuwa na njia mbadala zakusaidia wenzao wa sikate tamaa. Waweza kuwasaidia kwa sababu leo ni mimi kesho ni ni muingine, kwa hivyo tunavyotiana nguvu. Tunajenga upendo, tunajenga familia, tunayaepusha mambo mengi. Kuna watu wanakosa ushauri wanashindwa kutiwa moyo, wanajiua au wanajidhuru au wanazuru wengine. Lakini kwa kuwatia moyo tunaweza kuwafanya warudishe moyo nyuma waweze kufanya kazi vizuri na waweze kufurahia maisha wao na sisi kwa ujumla.